Napenda kula wali sana sana na ni wali na nyama na kwa sababu mlo huo kwanza kua ndani kwa urahisi na pia ni mtamu ni rahisi kuula na kusherehekea, unau furahia wali ambao nimepika kwa kuweka nimeweka karoti nimeweka garlic nimeweka kituu saumu nimeweka viungo vingine pia na nyama kwa nyama sana sana ningetaka kula na kuku. Kuku ndio inaingiana na huo mlo kwa uraisi. Sio kama ugali. Ugali, ugali, ugali ugali nikiula mara mingi nasikia tu kusinzia. So sipendi kula ugali sana.